Ninaprogramu nyingi sana kwenye simu yangu Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu, nizifute zile zisitumi Zinachukua nafasi Programu ya mawasiliano ni muhimu Nitunze Programu ya ramani pia, natumia kila siku inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine. Ninaprogramu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Kununuwa vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda kukiagiza vitu usivi ditaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunuwa vile tuu, vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia, nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shukuwa tofauti kubwa, pia nisome maoni ya watu walio kwisha nunua, niseme kama bidhaa ni nzuri, kununuwa mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara, nitajitahadhari.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mzigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani, ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisisahau kitu chochote.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

Mara mbili kwa wiki au mara tatu. Naona kuwa huu ni wakati nzuri. Naona kuwa wakati huu unatosha. Manake kuenda si kuenda sinema si kitu nzuri sana. Ni kitu cha kupumzisha roho. Kitu cha kueza kutulia kidogo. Au pale ambapo umechoshwa kidogo. Unaweza kufika pale na kutazama bila kuwa na uchovu wowote. Asante.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa daktari Natamani sana kuwa daktari kuweza pia kusaidia watu. Kusaidia watu wa eneo langu kuweza kusaidia wale ambao wamepitia mashida mingi. Wamefika pale hospitalini na pengine hawajasaidiwa. Na nimoena kuwa kuwa daktari ni kitu nzuri Kitu nzuri ambayo itakuwa ni kazi kubwa kazi ambayo utajulikana kwa wema wako bali sii kwa pesa ambazo unazipata bali kwa uzuri wako. Asante.

Na kumbuka pale tukiwa uwanjani wakati wa michezo naeza sema kuwa hizo ndio ilikuwa vitu nzuri nzuri ambazo tulifanya shule na ni vitu ambavyo naiweza kukumbuka bila kuisahau ilikuwa ni kitu nzuri kwenda pale kushindana kuweza kushindana na wanafunzi wengine wa shule tafauti tofauti kutoka eneo mbali mbali na ilikuwa kitu ambayo kila mwanafunzi alipenda na watu wengi walihudhuria kutazama yale ambayo yalikuwa yanafanyika pale shuleni asante.

Mara nyingi nakula wali, pia nakula ugali, lakini wali ndio ule chakula ambao. Mara nyingi sana huwa naikula. Manake ni chakula ambacho kinapatikana sana kwa huraisi na ni pia yenye bei nafuu. Si yenye bei kali ni kitu ambacho kila mtu anaweza kuipata. Pia ni chakula ambacho hupikwa kwa muda wa saa chache sana. Si kama ule ambao uneza kawia kama nyama, na pingine mchuzi mengi tofauti tofauti lakini unapikwa sana kwa urahisi, nahitaji vitu vingi sana vya kurembesha ni chakula tamu sana Asante.

Ndivyo nimefuga wanyama wengi, nimefuga ngombe wa kukama, ngombe wa maziwa ngombe ambaye maziwa lake ninauzwa, pia linatumiwa hapo nyumbani kama chakula cha kawaida Pia nimefuga kondoo, naeza sema kuwa kondoo, ni wanyama ambaye Si wanyama kukamuliwa wanaeza toa maziwa lakini pale pengine unaeza wauza, kisha uweze kupata nyama, nyama ambaye utaiuza au pengine kutumiwa katika vitu Kuhunda bidhaa vingine nyingi sana Asante.

Naweza sema kuwa, si kitu cha kawida, si kitu ambacho nafanya, mara kwa mara, ni kitu ambacho kinakawia kiasi, ili kuweza kuviolea nywele zangu Labda kwa wanawake, maanake hawa ndio wanaofanya kazi mingi sana kuhusu, au kujirembesha madoido, lakini kwa mimi ni mara chache sana.

Kutumia hali ya mitandao Ndiyo vile ambavyo naeza kufanya marafiki wapya Pia kuzungumza na wa kuwapa ule mafanikio zangu na pia kujieleza kimsingi kutoa ule mwafaka kueza waeze nijua na pia niwaeze kujua ili tuweze kuwa marafiki wenye kufahana na pia naeza natafta marafiki ambao watu wanaonekana kuwa waneza kuwa watu wa saidizi Uzizi kutofta watu ovyo ovyo Asante.

Sana sana wakati wajioni Naezasema kuwa huu ni wakati ambapo naweza kuzungumza na watu wengi na ni pia baada ya siku kufanya kazi siku nzima huu ni wakati nzuri wakuja pumzika na kuongea na watu Maanake pengine pale mchana ulikuwa na kazi mingi sana na hungeweza kuingia katika mtandao Mara kwa mara Asante.

Napenda chai kulinganishwa na kahawa manake ni kitu nzuri kitu ambaye nimeizoea unajua ukizoea kitu kwa muda mrefu Utaipenda sana na utatamani pia kuonja ule mwingine kama ule wa kahawa ambao nimeutumia kwa mara chache sana kulinganishwa na chai na pia chai ni kitu ambacho unaeza ipata kwa bei rahisi na inapatikana kwa wingi sana kulinganishwa na ule wa kahawa E chai ambacho kila mtu anaeza kuipata Asante.

Mahifadhi katika kutumia ule mtandao wa simu, ule mtandao wa simu ambao unaitwa Mpesa. Kisha ukishaingia Mpesa kuna ule mshwari ambao unaweza weka pesa wako ule bila kuguzwa na unaweza weka nisiku ngapi ambayo ili ukuje utoe pesa lako, unaweza ifungia pesa lako huko ndani na ufunge ili usiweze kutoa kila mara kwa mara. Ni kitu ambayo kitaweza kukuzuia na itasaidia vizuri sana. Asante.

Na wakaribisha kwa kuwaandalia chai, kuwakaribisha vizuri, pia kuweza kuwatambulisha katika wale wafanyikazi wengine ambao walikuwa ili waweze kuzoeana na wawe na ule mazungumuzo na ule urafiki wa pamoja katika kazi hicho asante.

Pala ambapo niliweza kufanya mthihani wangu na kupita na nikatimiza ndoto langu la kuwa mwanahabari. Kuweza kugraduate ni ule ambao ni ule ambao unaweza kutimiza kiwango fulani cha masomo ili uweze kuenda katika kufanya kazi yako. Na pale ambapo nilifika kazini niliweza pia kupandishwa cheo. Ilikuwa ni tukio muhimu sana katikamaisha yangu. Asante.

Ndivyo, ninaipenda sana kucheza mmchezo ya video, sana sana ule wampira, ule mpira wa miguu, naeza sema kuwa ni mchezo mzuri, na nikitu ambacho unaweza kufanya pale ambapo umepumzika, na usiweze kusahau kuwa unawakati wakepekeake ili usiweze kuharibu ratiba yako ya siku. Asante.

Mara kadhaa, mara, mara tatu kwa wiki au mara mbili kwa wiki Manake usafi ni kitu cha lazima, kitu cha kwanza katika maisha yako ambayo unafaa ujue ni usafi Manake bila usafi itakuwa ni kitu mbovu, wanasema kuwa heri mtu uonekane na nguo raruraru lakini usiwe mtu ambaye unanuka Asante.

Kwa kuweza kuelewana na kuongea pamoja ili kusiwe na ule ugomvi Tuneza sema kuwa ule ushirikiano ni kitu cha muhimu sana katika timu ili tuwe na ule umoja ule umoja wakua pamoja kuketi pamoja na kushirikiana pamoja Asante.

Napenda sana mchezo wa Rihadha katika olimpiki ni kitu ambayo inawashindani wakali sana kutoka eneo mbali mbali na naweza kushiriki katika Rihadha hizi Napenda sana mchezo wa Riadha katika olimpiki ni kitu ambayo inawashindani wakali sana kutoka eneo mbali mbali na naweza kushiriki katika Riadha hizi ambapo pia mimi inatoka na huwa nawawona wakifanya mazoezi yao mchezo ambao nilitazama ulikuwa ule ambao ulifanya kule ujerumani ulikuwa wakusikitisha ulikuwa nzuri sana Nayasama kuwa ilipendeza Manaki washindaji wengi Walitoka katika nchi yangu nchi yetu na pia ningependa kueleza Mchezaji mmoja ambae Anaitua Helen Obiri Mwanariada mzuri sana Wakati mlimpiki Ninahisi vizuri Asante.

Mara moja pekee yake kwa siku, maanake, mimi si mtu wa kutumia, kifaa hiki changu kwa mara kwa mara, na pia, naona kuwa, kuchaji maramoja kwa siku ina nitosha, manake nikichaji iweze kujaa kabisa vizuri, na iweza kutumia kwa mwasiliano, na pia katika vitu vingi vingi vya AI, pia pale katika malipo zangu naitumia. Ndio manake nasema, mara moja mimi ninatosha maanake kuna kompyuta, tarakilishi ambaye pia natumia wakati mwingine na naacha kifaa hiki changu kituulie, na kuchaji hivo mara moja ikosawa kwangu. Asante.

Pengine kutulia kunywa maji baridi ilikuweza kuwa na ule utulivu wa mimi kibinafsi mimi mwenyewe Pia kutulia katika kutulia chini ya mti ilikuweza kuwa na ule utulivu Pia kuongea na marafiki lakini ni ule wakati ambapo umejikinga kutokana na jua kali asante.

Divyo ni nahakikisha kuaa nimetoa sadaka au mchango lakini yote sadaka pale Naweza sema kua baada ya kufanya kazi kwa wiki moja ni vizuri sana kutoa sadaka ili kuweza kua na ule uhusiano mwema. Unaweza kutulia na pia utakuwa na furaha ukijisikia kua pia wewe umeweza kusaidia na katika mchango Eee ni kitu nzuri ni kitu pia kusaidiana Manake pia hata wewe mwenyewe utahitaji usaidizi na itakua ni vyema sana kuona ukisaidia mtu na pia wewe utakuja kusaidiwa hapo badae Pengine mtu anaweza ona kua hana kitu cha kuweza kusaidiana Lakini kuna ule ushirikiano kuna ule uwezekano ambao mtu unaona sina kitu lakini hufanya juu chini uweze kuweza kusaidiana katika mchango manake si kitu chakukulazimishwa au kitu ambacho mtu nambiwa kuja hapa utoe pesa hizi mpaka umepewa ule ambao unafaa utoe kabisa lakini ni kitu ambacho unaweza ingia hapo wewe mwenyewe uone ni ngapi ambayo unaweza toa Kile chochote ambacho ukonaye Kitasaidika na kitaweza kusaidia mtu huo na hapo utuweza kupata baraka na utuweza kupata vitu vingi vya kurejesha pia wewe mwenyewe utahisi kua Umetenda jambo na mtu huyo ambayo umemsaidia ataweza kuhisi kua ana watu ambao wanaweza kumsaidia akihitaji hii na hili na pia yeye mwenyewe atakuwa na moyo wakusaidiana pale ambapo mtu mwingine anahitaji msaada pale mtu anahitaji mchango Pengine mwana mtoto wake anataka kwenda shule na hana karo. Anaweza kufika hapo na kusaidia Pengine amepata kua ana mgojwa na anahitaji pesa hizi kulipa pale hospitalini anaweza pia kupata kwa urahisi sana Manake alionyesha ule uzuri wake katika kuchangishia mtu wengine na pia heye atarejeshewa hiyo kazi nzuri asante.

Natumia simu yangu kwa mawasiriano na pia pale katika mtandao. Na eza kushiriki sana sana wakati wa jioni na ule wakati wa asubui kabla sijianza shuguli zangu za siku. Na eza sema kuwa hilo ndilo wakati ambapo natumia simu langu. Pia na zitumia sana sana katika vitu za biashara mbaye tunaita marketing ni kitu cha muhimu. Na nikitu ambae pia kinaweza kusaidia na kina pesa simu langu la kwanza naikumbuka vizuri sana ilikuwa ni simu ya aina ya tekno na pia simu imesaidia katika kutafuta pesa, kutafuta kazi Manake husaidia katika vetu vingi sana na simu zangu, simu zangu, simu yangu mzuri Nimehishi nae sana kwa muda wa miaka miwili Asante.

Naam, nina ndege, nina ndege aina la kuku, pia ule wa bata, na kuku hawa huweza kuwa wa manufaa sana. Maanake naeza pata mayai kutokana na kuku hawa, pia naeza kupata nyama. Na ni kitu ambacho pia mtu anafanya kama biashara maanake Unaweza anza polepole na kujiendeleza kimanufaa katika biashara yako ya kuuza kuku hawa na kununua ama kuuza mayai na kununua mayai mengine ili uweze kuboresha biashara lako liwe kubwa Asante.

Nazugumza na hawa pengine kuwaapa maono moja au mile pia kuwa na hawa pale ambapo wanashida ule wakati ambapo unaona kuwa mambo si mazuri pengine kuna yale ambayo yamefanyika na hawezi kusema huwa nahakikisha kuwa na watia moyo kwa kuongea na hawa na kuwa na hawa kila wakati asante.

Kwa kuweza keti na hawa na kuongea au kuweza kukaa nyumbani pamoje na hawa kuweza kutembea katika hoteli hizi iliweza kutembea huko kuzurura na kutazama ambayo yamo huko ambapo pengine kuna kuwa ngumu sana kutoka kuenda kutazama kule nje manake kazi ni mingi na vitu vingine kama hivyo asante.

Naipenda sana mvua kulinganishwa na ule wa paka. Eh, naweza sema kuwa hukuwa na manufaa. Mengi sana kulinganishwa na ule wa umbwa. Na pia ni mnyama ambaye. Mnawezatoka wote kutembea manake. Ni aina ya wanyama hawa ambao tunajua kama wanyama wazuri wa nyumbani. Eh, pengine naweza sema kuwa kupata mbwa. Ineza kuwa ni rahisi sana kushinda kupata ule wa paka. Asante.